Ndiyo napenda kununua vitu mtandaoni kwa sababu kama hizi, bei huwa nafuu, bei huwa inapunguzwa na ofa, unapata kuchagua zaidi, unaweza kulinganisha bei kwa urahisi, hauna haja ya kutoka nje, unaweza pia kununua usiku wa manane, inakuletea nyumbani, unaweza pata home delivery, kunamaelezo na picha nyingi nao pia unaweza kusoma reviews za wateja.

Chakula ninachopenda kula zaidi hapo jioni ni viazi karai. Viazi jioni ndicho chakula ambacho moyo wangu unapenda kwa sababu ni laini tamu na inajaza tumbo haraka. Huwa na vitamini, potasiamu, pia inatoa nguvu za kutosha. Hadi huweza kumaliza siku yako vizuri. Ninaweza kuipika pia kwa njia nyingi, iwe chipsi, iwe viazi vya kuchemsha, viazi vya kukaanga ama ata kitoweo cha nazi. Ni rahisi kutayarisha nani bei nafuu na inafanya ni starehe kabisa basada ya siku ndefu.

Kabla ya kulala, nafaa kufanya hivi hili usingizi uwe mzuri na mwili upumzike vizuri. Nafaa kuzima simu, angalau dakika ttelatini kabla ya kulala. Nafaa kuosha uso na meno, nafaa kunywa majikidogo au chai ya mimea. Nafaa kusoma kitabu au kutafakari kidogo. Nafaa kupumzika mwili kwa stretching ama ya kumeditate. Nafaa pia kuweka chumba giza, baridi na iwe tulivu. Hivyo usingizi unakuja haraka na asubuhi naamka ni kiwa sambamba.

Ili kupunguza matumizi ya plastiki nafaa kutumia chupa ya maji inayoweza kujazwa tena. Nafaa kubeba mfuko wa kitambaa ninapoenda kukununua bidhaa dukani. Nafaa kuchagua pia bidhaa zizizo na plastiki nyingi. Nafaa kutumia majani ama vyombo vya chuma au gilesi nafaa pia kuepuka majani ya kunywa na mikebe ya plastiki na kurudisha plastiki kwenye recycling. Hivi ndivyo ninavyoweza kulinda mazingira na sayari yetu.

Ili niweze kukamilisha kazi kwa wakati nafaa kutengeneza orodha ya kazi, to do list asubui, pia nafaa kutumia mbinu ya pomodoro, kazi dakika 25 na napumzika dakika 5 naanza kazi mgumu au muhimu unaoitajika zaidi naepuka mambo ambayo yatanichanganya ama distractions kama simu na mitandao naweka pia deadline halisi napumzika kidogo pia ili nisichoke sana na natibitisha kazi imekamilika kabla ya kuendelea.

Mbinu za kupata habari iliyothibitishwa na ya uhakika na za haraka ni kwa kutumia Al Jazeera kama app, kutumia BBC, Citizen TV, ninayoweza pia kuiona kwenye YouTube, natumia Standard Media ambayo naweza kukusanya magazeti kule nje, ama pia naweza kusoma gazeti hiyo mtandaoni. Pia kuna mitandao ya tuko.co.ke ama taifa leo Naweza pia kufuatilia kwenye X ama kwenye NTV kwenye Citizen Pia kwenye Google News ama YouTube channel mbali mbali za habari ya Kenya.

Ndiyo na piga kura, mimi hupiga kura kwa vile ni haki na wajibu wangu, inatoa sauti yangu katika kuchagua kiongozi bora, kubadilisha sera za elimu, afya na uchumi. Bila kura yangu maamuzi yanafanywa bila mimi inalinda demokrasia, inaweka serekali kuwajibika na kubadilisha maisha yangu na ya jamii yangu. Kupiga ya kura ili uwe sehemu ya mabadiliko.

Mimi huhifadhi data kwa njia mbali mbali naeza tumia cloud storage kama google drive, dropbox, one drive kwa backup moja kwa moja naeza pia kuhifadhi kwenye hard disk ya nje au ssd naeza pia tumia flash drive ama memory card kwa data zangu ndogo ndogo naeza pia kufanya backup mara mbili naeza pia kutumia password ama encryption ya bitlocker au very crypt pia nahakikisha data ina backup ya hivi karibuni kila wiki Naeza pia kuback up kwenye Whatsapp kwa yale mambo ambayo natumia kila siku.

Mchezaji ambaye na mpenda sana zaidi na ni mchezaji boroli mwenguni ni Kylian Mbape Yeye ni mshambuliaji wa kasi ya ajabu, anafunga maguli mengi Pia anatoa usaidizi ama assist na anabadilisha mchezo peke yake bila kutegemea wenzake Baada kujiunga na Real Madrid, amefunja rekodi na huwa tishio kubwa Anaumri wa miaka 27, bado yuko katika ujana wake na anatarajia kuongoza World Cup ambayo inakuja.

Mimi nimesoma katika chuo kikuu na nimesomea umeme katika chuo kikuu pia Nimeweza pia kuanza kazi mwaka jana katika mambo na umeme na kuwekea watu mita ya umeme kwa manyumbani na pia katika makazi mbalimbali ya kufanyia kazi Nimeweza kufanya kazi hiyo mwaka moja tu bado mimi mchanga na nina mengi ya kujua na mengi ya kujifunza na pia nina mengi upande wa kupata leseni nafaa kufanya leseni hizi ili niweze pia kufanya kazi nyingi zaidi na kazi bora zaidi.

Ndiyo mimi huvaa miwani, mimi huvaa miwani tofauti pia kwa malengo mbalimbali, baadhi ya malengo ni kulinda macho dhidi ya juakali ili kuepuka upofu wajua, pia ili niweze kuona vizuri wakati naende shagari ama wakati na soma, mimi pia huvaa miwani wakati macho yangu na yanafaa kurekebishwa dhidi ya mayopia ama haiparopia Pia mimi huvaa miwani kwa style ama fashion ili kunipa mtazamo mzuri Pia kulinda macho pia kutoka na navumbi, upepo au kemikali.

Jinsi ninavyo uwianisha kazi na maisha ya binafsi ni kuweka mipaka ya kazi kutengeneza pia ratiba ya kazi ya familia na ya mapumziko pia naweza kutumia pomodoro ili kumaliza kazi haraka na kupumzika kwa masaha chache pia naweza sema hapana kwa kazi zisizo za lazima na kutumia pia wikendi kwa familia na mambo yangu ya kibinafsi pia kupumzika usingizi wa kutosha na kufanya mazoezi hivi unapata usawa furaha na pia afya mbora.

Napenda kulima bustani kwa sababu inanipa amani na furaha ya moyo wakatu wa kufanya kazi kwa mikono, pia ninaona mimea ikikuwa na kuota majani mapya, inafanya ministarehe, inatoa mboga na matunda safi bila kemikali yoyote, inaokoa pesa na pia kuniboreshea afya yangu. Bustani pia inavutia ndege na wadudu wazuri, inafanya nyumba ionekane nzuri na pia inaunganisha na asili. Kulima ni raha na afya na pia ni uhuru.

Mimi nilipenda sana somo la hisabati, nilipenda hisabati kwakuwa inatoa mawazo ya kimantiki, inaboresha uwezo wa kutatua matatizo, inakufundisha nidhamu na usahihi, pia inaitajika kila siku, si kwa fedha tu, si kwa science tu, pia kwa teknolojia, inafungua milangu ya kazi bora na inakupafuraha ya kushinda changamoto ngumu. Isabati inategemea akili kali na inaleta mafanikio makubwa.

Mimi naenda mahali pa ibada mara tano kwa siku kwa sababu ni amri ya mwenyezi mungu katika kitabu cha Qur'an na suna Inatukumbusha uwepo wa mungu, inazuia maovu, inatufanya tuwe na nidhamu, inatu unganisha na uma, inatusababisha inatusafisha dhambi na pia inatupa thawabu kubwa ni nguzo ya pili ya uislamu na pia ina umuhimu kubwa kwa maisha ya kiroho na kila siku. Sala ni uhusiano wa moja kwa moja na umumba wetu.

Jinsi ya kupanga kazi kwanza ni kuandika orodha ya kazi, to-do list kwa kipa umbele, muhimu kwanza, pia naweka muda maalumu kwa kila kazi, natumia pia pomodoro, ambayo inanifanya nifanye kazi kwa dakika 20 na 5 na pia napumzika dakika 5, ninaanza na moja gumu, nazuia simu na distraction tofauti, na pia kila kazi nakamilisha na itik, na hivyo ninafanikiwa bila stress.

Napenda chakula kitamu kwa vile inaleta furaha kubwa kwangu, inanipa raha ya ladha tamu, chumvi au viungo kali, vinawasha hisia za ladha na kunifanya nistarehe moyoni. Inatoa pia homoni ya furaha ambayo inanifanya nifurahia maisha na pia inabadilisha mlo wa kawaida kuwa tukio la kipekee. Chakula kitamu ni upendo kwa ulimi na pia roho yangu.

Mafunzo ya kazi ambayo yamenisaidia zaidi ni kutengeneza orodha ya kazi, kutumia pomodoro, kwanza na kazi ngumu kwanza, kuepuka distractions za simu na mitandao, kufanya pia review ama kuangalia kazi hapo mwisho wa siku, na hivyo nimeongezeka tija, nimefanikiwa na kwa kutumia wakati vizuri na pia naweza kupata usingizi bora.

Mchezo ambao napenda kucheza na pia napenda kutazama ni mchezo wa soka ama mchezo wa kandanda. Inanipa furaha kubwa, inanifanya mwili kuwa na afya na nguvu, inaboresha ustadi wa kushirikiana na wengine. Pia wakati tunaona mpira pamoja, tunaweza kupendana na kutoa stress za siku. Baada siku kuwa ngumu, pia inanifanya ni starehe na marafiki na inafunza nidhamu, subira na kushinda hasara. Mpira ni raha, mpira ni mazoezi, mpira ni urafiki na hisia za ushindi.

Nashugulikia udhaifu wangu hapo kazini kwa kutambua udhaifu wangu kwa mfano ni vile naongea na watu na pia nasikiliza watu pia wananiambia ukweli Mimi huwa sijifichi na najikubali na tengeneza pia mpango na kuweka malengo madogo na tumia reminders na tafuta pia msaada kutoka kwa wenzangu ama bosi Pia nafanya mazoezi ya mara kwa mara na kufuatilia maendeleo na kubali makosa na najifunza na kuendelea kujiboresha udhaifu unaweza kua nguvu ukiushugulikia vizuri.

Napenda suruali, napenda suruali kwa sababu ni rahisi kuvaa, inalinda mguu, na inanipa uhuru wa kuweza kusongea ama kuinua mguu wangu mmoja vizuri bila kubanwa. Pia inanifaa kazi mazoezi na pia katika matembezi. Pia inanifanya nijiamini, nionekane nadhifu na pia najisikie huru siku nzima kwa maisha ya kila siku na hali tofauti za hewa ambazo huwa aina mbalimbali.

Wakati wa mgogoro, nabaki mtulivu, nasikiliza kwa makini, naelewa chanzo cha tatizo, naheshimu maonia wengine na nawasikiza, naepuka hasiranatafuta suluhu kwa mazungumzo na shirikisha wahusika kufanya mamuzi ya haki. Kuomba msaada na pohitajika na kudumisha amani.

Tumia muda na familia kwa kuzungumza, kula pamoja, kushiriki kazi za nyumbani, kucheza michezo, kusali, kusikiliza matatizo, kusaidiana, kupanga safari, kusherehekea mafanikio yetu, ama ya mmoja yetu, kuweka simu mbali, kuonyesha upendo, heshima na kujenga mahusiano imara, yenye furaha na umoja wa kudumu kila siku.

Timu ninayoipenda kwa mpira wa mguu ni timu ya Chelsea, ni timu ambayo ninaipenda kwa vile inanipafuraha na matumaini, inacheza kwa bidii, inamshikamano na nidhamu, inamafanikio ambayo pia yananitia moyo, kunifurahisha na kunifanya, nijivunie kuwa mshabiki, na pamoja na wenzangu na historia ya timu hiyo.

Mimi napenda hesabu kwa vile inanipachangamoto ya kufikiria, kunifanya pia nipange mawazo vizuri, kutatua matatizo kwa kimantiki na kuona majibu sahihi Inanijengia nidhamu, umakini na pia ujasiri, pia inanisaidia maishani, palenambapo fedha inahitajika, ama fedha inahitaji kujulikana katika bajeti inanisaidia pia masomoni katika masomoni ya kiteknolojia na ya sayansi na pia katika kazi za kila siku kwa maendeleo binafsi na kitaaluma zaidi.

Kipawa ambacho na jivunia zaidi ni kipawa cha kutiabidi ambacho kinaniwezesha kufanya kazi kwa juhudi, uvumilivu na pia nidhamu, inachochea kujifunza pia kilamara, inachochea pia kushinda vikwazo, kutumia muda vizuri, kuboresha ujuzi na kufikia malengo kwa uthabiti, kujituma na mafanikio endelevu maishani na pia kujenga tabianjema ya kuajibika kibinafsi daima.

Ndiyo, nimewahi kuenda katika maonyesho ya sanaa, nimewahi kuenda kuona vipaji mbalimbali kama uchoraji, muziki, teknolojia na pia vinyago. Maonyesho ya sanaa inaleta watu pamoja na kukuza ubunifu, inaelimisha jamii na kutoa burudani. Pia huwapa wasanii fursa ya kuonyesha kazi zao na pia wale ambao katika sanaa mbalimbali wanaweza pia kuonyesha teknolojia mbalimbali na kutufunza pia jinsi tunaweza kuzitumia ama jinsi tunaweza kuzipata Tunabadilishana pia mawazo na kuhifadhi pia utamaduni wetu kwa mara nyingine.

Ndiyo, Mimi husoma gazeti. Mimi husoma gazeti ili nipate habari za sasa. Niweze kujua matukio ya ndani na nje katika nchi yangu. Niweze pia kujiongeza maarifa na kuelewa siasa, uchumi na pia michezo mbalimbali. Saa nyingine pia unaweza kupata kazi ya ambazo zinahitaji watu wa aina mbalimbali na huduma mbalimbali. Inatusaidia pia kukuza lugha, kufikiria kwa kina na kufanya maamuzi sahihi maishani.

Tunashambulia matatizo kazini na tunajua kuwa inahitaji kwanza kutambua chanzo, tunakusanya taarifa, tunabaki watulivu ilituweza kupanga hatua na kushirikiana na wenzetu. Tunawasiliana wazi na kujaribu kusuluhisha, kufuatilia matokeo, kujifunza kutokana na makosa na pia kuboresha utendaji kufanisi.

Napenda tishati zaidi kushinda shati kwa sababu ni rahisi kuvaa ni nyepesi na inafaa hali ya hewa ya joto Inanipa uhuru wa kusogea faraja pia wakati wa kazi au mapumziko na pia inaendana na mitindo mingi ya kisasa Shati inasaidia pia lakini naona tishati ni fahari zaidi na pia inasaidia ya hasa pale katika mazingira ambayo unazungumza na watu ofisi ama unazungumza mambo ya kirasmi.

Wakati wa mapumziko kazini mimi hula vyakula vidogo, naenza pia kunywa maji, naeza pia kutembea kidogo ili nipumzisha akili, naeza pia kuzungumza na wenzangu, naeza pia kusikiliza mziki nikifanya mazoezi madogo, napanga kazi zinazofuata na pia kurekebisha mwili na akili kwa ufanisi kazini.

Mimi napenda kukimbia kwa sababu inanifanya nijisikie huru. Inaeza pia kunisaidia kuwa na afya njema, kuimarisha misuli na moyo, kupunguza msongo wa mawazo, kuongeza nguvu na pia uvumilivu. Inaeza pia kunipa nidhamu kibinafsi na kunipa furaha na amani wakati wakupumzika.

Wazo zuri siku ya leo ni kuanza siku kwa shukrani, kupanga majukumu vizuri, kufanya kazi kwa bidii, kusaidiana, papa nyumbani na pia kazini, kujenga tabia njema, kujifunza kitu kipya, kudumisha afya na pia kuendeleza furaha na amani maishani na pia kwa ufanisi unaohitajika.

Mji ambao nilizaliwa ni mji ambao unaituwa nyeri, ni mji ambao ulikuwa na nyumba safi, barabara, zilizoo na miti na watu wema watoto walicheza kwa furaha, wazee, walishirikiana na kila siku ilipambwa na amani Hapa ndiko furaha na upendo ulipoishi kwa pamoja watu walipendana, walipeana zawadi, watu walitembeleana mara kwa mara na unapata pia watu walieza kufuga mifugo mbali mbali na hali ya hewa pia ilikuwa safi zaidi katika mji huo.

Mwezi unaopendwa zaidi ni disemba kwa sababu kuna siku kuu tofauti tofauti siyo katika nchi za kigeni pia katika nchi za Afrika huku ndani kuna furaha pia kuna mapumziko mengi katika mwezi huu watu huungana usherehekea na pia kutunukiana zawadi hii inaleta upendo inaleta amani na wakati mzuri wa familia na marafiki pamoja na kuleta kumbu kumbu mzuri.

Nimeweza kufuga wanyama aina mbalimbali, sio kuku, sio bata, sio mbwa, sio paka Nimeweza pia kufuga sungura, nimeweza pia kufuga wanyama aina mbalimbali wengine nawafuga kwa ajili ya chakula, wengine pia nawafuga ili tu kuleta ustaarabu na pia kuweza kuleta kuondoa upweke pia katika nyumba Pia wanyama wengine na wafuga ili waweze kuondoa panya ama waweze kuondoa wanyama mbali mbali wengine pia na wafuga ili iweze kunisaidia pia katika ulinzi.

Napoishi ni mahali tulifu, mahali safi, mahali penye usalama, kuna nyumba nzuri, barabara zenye mwanga, mitaa yenye watu wema na mazingira mazuri. Wazee husaidiana, watoto wanacheza kwa furaha na jamii inaishi kwa amani kwa mshikamano kila siku. Mtaa huu pia una maduka aina mbalimbali, mtaa huu pia barabara ni nzuri, unaeza kuona magari yanapita. Mtaa huu pia una biashara mbalimbali, kuna hadi anayeuza maji, kuna anayeuza maziwa.

Napenda kahawa kwa sababu inanipa nguvu za kuamka na kuendelea na kazi, ladha yake ni nzuri, harufu yake pia hunifanya nijisikie vizuri nani sehemu ya kushirikiana na marafiki pale mkahawani, pia hunisaidia kuzingatia mambo, kuimarisha umakini na pia kufurahia muda wangu wa mapumziko.

Mimi napenda kupiga picha mara moja au mara mbili hapo mwezini. Mimi sipendi kupiga picha sana ili niweze kujipa fursa ya kuchagua matukio muhimu na pia niweze kusherehekea kumbukumbu mbalimbali. Mimi uhifadhi kumbukumbu hizi za maana na pia naweza pia kuziuza kati kuwa makampuni tofauti tofauti na kufanya biashara na picha hizi. Pia mimi hufanya picha kuwaza kipekee na kuchangia katika ubunifu na kunisaidia ili niweze kuzingatia kila picha vizuri.

Mimi napenda kuvaa saa kwa sababu inanisaidia kufuatilia muda kwa usahihi, inanisaidia pia niweze kupanga shughuli zangu na kuepuka kuchelewa. Pia ni kifaa cha mtindo ambacho kinanifanya nijivunie, kinanipa uhakika wa muda na pia inachangia katika nidhamu kibinafsi na ufanisi katika maisha ya siku zote.

Mahali pazuri pakuwa ni eneo tulivu, ni eneo lenye hewa safi na mazingira mazuri. Mahali kama hapa natarajia pawe na miti, mauwa na wanyama waporini. Mahali kama hapa pia panafaa kunifanya niwezo kupumzisha akili yangu, niwezo kufikiria kwa tulivu, niwezo kujifunza mambo mapia na kufurahia amani bila kelele yoyote au msongamano wa watu.

Mimi napendelea kitanda kizuri ambacho si kigumu.Kwa sababu kile kigumu kina nifanya nisikie ugumu mbao usio na urahisi. Kitanda laini inanipa faraja inaweza kunisaidia kupumzika vizuri, kulala kwa utulivu na kuamka pia nikiwa na nguvu. Kitanda kigumu huchangia usingizi kuto kamilika na ukosefu wa raha, na pia unaamka kama umechoka na unamawazo mengi na stress nyingi.

Tunanunua vitu kutumia simu kwa sababu ni rahisi, ni haraka na pia hutuokua kuenda sokoni na pia hutuokoa muda wetu ambao pia tunaweza pia kununua kwa masaa ambayo watu hawapo kazini kama muda wa masaa ya manane Tunaweza pia kupata bidhaa zinazotoka moja kwa moja, tunaweza kulipa kwa usalama, kulinganisha bei, kuona pia maelezo ya kibidhaa kwa wale ambao walinunua, na pia tunaweza kufanya ununuzi wakati wowote bila kutegemea muda au nafasi.

Mimi inapenda kutembea mstuni kwa sababu inanipa amani, inanisaidia kupumzisha kili na pia kunionesha uzuri wa asili yetu. Pia unaweza kuhisihewa nisafi, unaweza pia kusikia nyimbo wandege na mito, pia unaweza kuona miti na wanyama ina mbali mbali na pia una kufanya ujisikie huru, mwenye furaha na pia unaweza kuungana na mazingira kwa utulivu.

Mafanikio ambayo tunayapata kazini ni matokeo ya bidii, nidhamu na pia kueza kushirikiana na watu na wenzetu. Pia tunaweza kuwa tunakamilisha kazi, tunapokea sifa, tunapata malipo, tunaweza kujiinua sisi wenyewe, pia kifamilia zetu na pia cheo yetu inaweza kuimarika. Mafanikio haya hutusaidia kujijenga kielimu, kifedha, kijamii na pia huongeza motisha ya kufanya kazi kwa bidii zaidi.

Kulinda faragha mtandaoni inahitaji kutumia nywila imara, kutoweka taarifa binafsi hapo hadharani, pia kuzingatia mipaka ya marafiki walioko hapo mtandaoni, kuepuka pia kubofya viungo ambavyo havijulikani na links ambazo unashuku, Pia unaweza kutumia program za usalama na kusasisha mfumo wa kifaa, hii husaidia kuzuia wizi, wa utambulisho na kulinda usalama wa taarifa zako.

Kipindi cha televisheni ambacho nakipenda ni kipindi ambacho kinatokea kwenye Citizen TV Michi ni vipindi ambavyo huwa tofauti na inatoa habari za haraka na sahihi vipindi vya burudani, michezo na mafunzo Pia inaweka familia na jamii pamoja inasaidia kuelewa matukio ya ndani na nje ya nchi na kutupa burudani pamoja na pia maarifa ya kila siku kwa njia ya kuvutia na pia kuelimisha.

Kabla ya kuanza kazi ni muhimu kueza kupanga ratiba, pia unafaa kupanga vifaa yote ambave vina hitajika katika kazi hiyo, unafaa pia kufahamu majukumu yako, majukumu ya wengine, na pia unafaa kupumzika kidogo, kuangalia muda, na pia unafaa kuangalia barua pepe ama tarifa muhimu, kuimarisha umakini, kueka malengo ya siku, na pia kujiandaki saikolojia na kimwili ili kazi ifanyike kufanyisi.

Sanaa ambayo naweza sema kuwa napenda ni sanaa ya uchoraji, ya muziki, ya dansi na pia uigizaji Hii inafanya watu kufurahia, inafanya watu kucheza pamoja, inaelemisha pia na pia inahamasisha sana ubunifu Pia inonyesha tamaduni zetu, tamaduni za kurithi, pia inahifadhi mambo ambayo tumeweza kurithi na pia inaunganisha jamii na kuleta amani pamoja na furaha kwa wasanii na pia watazamaji.

Tukio muhimu katika maisha yangu ni pale ambapo niliweza kupita mitihani, sio mitihani tu moja ni mitihani mingi na niliweza kuzawadiwa zawadi tofauti tofauti, niliweza kuzawadiwa baiskeli, mara ya pili nikazawadiwa playstation, mara ya tatu niliweza kupewa pesa, mara ya nne niliweza kununuliwa nguo, nikapewa laptop, nikapewa mambo mingi sana na nilifurahi sana.

Mimi napenda chumba cha malazi sana kwa vile huwa safi, huwa na utulivu, na pia mwanga huwa wakutosha, pia iko na rafu za vitabu, kitanda, cha faraja, na pia sehemu ya kuweza kujifanyia kazi zangu hapo na pale na pia kuweza kujifunza mambo tofauti. Pia hapa unapata hakuna kelele na pia mahali hapa hunipa amani, hunirahisishia kupanga vitu vyangu na pia kunifanya nijisikie huru, wa furaha na wa utulivu kila wakati.

Programu ninazo zitumia mara nyingi nizile za mawasiliano ya mitandao ya kijamii na pia za kazi unirahisishia sana kuwasiliana na marafiki, familia na pia naweza kupata habari na pia kushirikiana kima wazo kupanga shughuli, kutuma ujumbe, kufuatilia pia maendeleo ya kazi na pia kuongeza ufanisi wa kila siku kuhurahisi na haraka bila vikwazo.

Msimu wa mwaka ambao unapendeka ama na upenda zaidi ni wamasika kwa sababu kuna mvua nyepesi, anga safi na mimea yenye rangi nzuri. Huu msimu unahimiza furaha sana, michezo ya nje, sherehe za familia na pia kupanda kwa mimea. Pia hutua joto ambalo hufa, joto ambalo sila kuchoma, hewa hua safi zaidi na pia mwanga wakutosha kwa kuweza kufanya shuguli za kila siku na pia kuweza kustarehe.

Ndiyo mimi nawafahamu majirani wangu, mimi huwafahamu majirani kwa sababu wanatusaidia sana kujenga uhusiano mzuri, shikamano na usalama katika jamii ya wanarahisisha sana msaada wakati wadharura, kushiriki habari, kushirikiana katika shughuli za kijamii, kukuza heshima, urafiki na pia amani kati ya watu wa jirani kila siku.

Mchezo ambao ninaofaa kujaribu ni mpira wa mgu kwa sababu unachangamsha mwili, unaimarisha misuli, moyo na pia uvumilivu. Pia unahamasisha ushikamano, kujifunza mikakati, kufurahia burudani na marafiki, kupunguza msongo wa mawazo, kukupa furaha na pia starehe wakati wa michezo ya pamoja na ya kijamii.

Kupanga wiki ya kazi kuna hitaji kuorodhesha majukumu yote, kuamua yanayopaswa kufanywa wa kwanza, kugawa muda kwa kila shughuli, kuweka mapumziko, kuangalia muda wa kufika kazini, kuzingatia mikutano au majukumu ya dharura, kuandika mpango kwenye kalenda na kuzingatia malengo ya wiki ili kazi ifanyike kwa ufanisi na mpangilio mzuri.

Ushauri ambao ningependa kumpa mtu anaye anza kazi ni kueka nidhamu, kufahamu majukumu yake vizuri, kuuliza maswali pahali ambapo halewi, kujifunza pia kutokana na wenzake, kupanga muda kufanisi, kushirikiana kwa heshima, kuepuka migongano na miguguru, hasana wakubwa wako, kufanya kazi kwa bidii na kuendelea kuboresha ujuzi ili kufanikisha malengo ya kazi kwa uthabiti na ubora unaopaswa.

Ninapenda maua kwa sababu yana rangi nzuri, harufu nzuri, na pia yanachangia sana katika uzuri wa mazingira, yanahamasisha pia furaha amani na utulivu, pia hunifunza kuheshimu asili, kutazama maua, pia kunafanya, nijisikie huru zaidi, furaha zaidi, na pia naweza kuungana na uzuri wa dunia kila siku.

Napendelea sana muanga wakati kwa sababu si choki macho pia naweza kutowa muonekano mzuri na pia naweza kufanya chumba kuwa tulivu pia ya naweka mazingira ya kufanya kazi kusoma o kupumzika kuwa rahisi na pia hufanya vitu kuonekana vizuri bila mrundiko wa vivuli vikali na pia kukupa amani na starehe.

Kusherehekea sikukuu kunahusisha kupanga mapambo, kuandaa vyakula, tofauti, kupanga shughuli za familia na marafiki, tunafaa pia kuvaa nguo nzuri, kushiriki sherehe za kidini au za kitamaduni, tunatoa zawadi, tunaimba, tunacheza na pia tunashirikiana ili kuonyesha furaha, mshikamano na heshima kwa siku hiyo maalumu.

Mimi napenda kulala mapema kwa sababu inanisaidia kupata usingizi wa kutosha, naweza pia kuamka nikiwa na nguvu, na kuwa na umakini siku mzima. Pia nahakikisha kuwa afya wa mwili na akili umeimarika, pale ninapolala mapema, napunguza uchovu, naimarisha misuli na moyo, na pia inaniruhusu kupanga shughuli zangu vizuri na kufanikisha malengo yangu ya kila siku kwa ufanisi ambao unatakikana.

Ili kueka afia iwe nzuri ni muhimu tuweze kula vyakula vyenye lishe bora Pia tunafaa kufanya mazoezi mara kwa mara ili mwili uweze kusisimka na pia damu iweze kutembea inavyofaa Pia tunafaa kunywa maji ya kutosha, kulala vizuri, kuepuka msonga wa mawazo, kusafisha muili, kuzingatia usafi pia wa mazingira kupata uchunguzi wa kiafya mara kwa mara na pia kuepuka tabia hatarishi kama uvutaji sigara au kutumia pombe.

Nchi nzuri ya kutembelea ni Zanzibar ilioko kule Tanzania ni nchi ambayo ina mandhari ya kuvutia, historia tajiri na pia utamaduni wa kipekee ina maeneo ya asili, miji safi na watu wema Pia inatoa fursa za uburudani na kujifunza safari za kitalii, chakula cha kipeke na pia kumbukumbu za maisha zisizo sahaulika na wageni tofauti.

Shughuli ya kupendezwa ni ile inayofanya nijisikie furaha huru na kuzingatia wakati mzuri. Hii inaweza kuwa kucheza michezo, kusoma vitabu, kusikiliza mziki, kuchora au pia kufanya kazi ya mikono. Shugli kama hizi huniimarisha akili, mwili na pia kuniondoa msongo wa mawazo na pia kunipastarehe na furaha ya kweli kila siku.

Ndiyo mimi napenda mziki wajadi. Napenda muziki wa jadi kwa sababu unahusisha tamaduni, historia na nyimbo zenye maana. Pia hufanya watu kushirikiana, kucheza kwa furaha na pia kuhifadhi tamaduni zetu mbali mbali. Inanipa amani, furaha na kumbukumbu nzuri. Huku nikifurahia midundo na vyombo vya asili vinavyopendeza sikio langu kila wakati.

Naboresha michakato ya kazi kwa kuhitaji, kupanga hatua kwa utaratibu, kutambua matatizo, kuondoa upotevu wa muda na rasilimali, kuweza kutumia teknolojia vizuri, kushirikiana na timu, kufuatilia matokeo, kuboresha pia mawasiliano, kuelimisha ufanyikazi na pia kurekebisha njia za kazi ili kuongeza ufanisi, ubora na pia kurahisisha majukumu kila siku.

Ninapenda chakula cha haraka kwa sababu kinapatika na haraka, ni raihisikula, kutayarisha na pia kinachangamsha ladha sana. Hupa furaha na kurithika mara moja, hufaa wakati wa shughuli nyingi na kujipa raha bila kupoteza muda mwingi. Pia hunifanya nijisikie raha na kurithika kwa kile ambacho na nakula.

Wakati umeme unakatika kwanza mimi huhakikisha kuwa hakuna tatizo la ndani ya nyumba, mimi huwasha taa dharura, pia nazima vifaa vya umeme nakagua na pia kutazama kama jirani pia wana umeme na kama si shida ambayo iko, basi mimi huweza kushiriki mambo mengine naweza kusoma naweza kuenda kufanya mazoezi kidogo, Pia naeza kutafuta taarifa mbali mbali ambazo zinaenea pale kijijini na natumia pia umakini wa vifaa mbali mbali.

Mimi hutumia data ya simu na pia hutumia wifi kutegemea mahali ambayo nimejipata Nikijipata nyumbani mimi hutumia wifi wifi hii mimi ulipia kila mwezi na ninafuu ku shinda data ya simu data ya simu mimi hutumia sana sana pale ambapo natembea huko nje siko karibu na wifi yoyote mimi hununua data ya simu na mimi hununuwa kwa muda wa masaa moja ambayo inafaa kuwa isha isha.

Wakati wa furaha, mimi hujifurahisha, kucheka, kwa kucheza michezo, kushirikiana na familia au marafiki, kwa kutoa pia hadithi za kuchekesha, na pia kusikiliza muziki, pia kuimba, kusherekea mafanikio. Pia mimi hufanya shughuli ambazo napenda kama kula chakula kizuri, kupiga picha mbali mbali, kutembea nje. Hii hunisaidia kudumisha furaha, mshikamano na kumbukumbu nzuri maishani kila siku.

Mimi nasomea habari, mtandaoni kupitia tovuti za habari, mitandao ya kijamii, programu pia za simu hapa mimi hupata tarifa za haraka, matukio ya ndani na inje ya nchi, michezo, siasa na pia burudani inanisaidia kuwa na tarifa sahihi. Ambayo imedhibitishwa, kuongeza marifa na kufanya maamuzi kwa busara kila siku kwa urahisi na pia kwa haraka.

Ninapenda kufanya kazi nyumbani kwa sababu inanipa faraja na uhuru wa kuweza kufanya majukumu yangu, uhifadhi muda na gharama za kusafiri na kuniruhusu kupanga ratiba yangu, kuzingatia mazingira ambayo ni tulivu na pia kuzingatia kazi kwa umakini. Pia huniwezesha kufanya kazi kwa ufanisi, huku nikipumzika, kadri ni lazima.

Mimi ninapenda kuwa na ndevu kwa sababu hunipa muonekano wa umaridadi na heshima pia hunifanya nijisikie tofauti pia najiamini na kujihisi mimi ni mwanaume kamili, imara na mwenye kujitambua pia inaonyesha utu wangu ndevu pia huwakisi umri na uzoefu utoa mtindo wa kipekee na pia hufanya mtu kuwa na sura ya kuvutia ya kipekee mbele ya wengine.

Kusasisha vifaa kunahitaji kwanza kuangalia aina ya kifaa na mfumo wake kisha unatembelea tovuti rasmi au programu za kisasa unapakua sasisho la hivi karibuni unafuata hatua za usakinishaji kwa usahihi unarudisha kifaa ikiwa kinashindwa na unahakikisha data yako imelindwa. Hii inasaidia kifaa kufanya kazi kwa haraka kwa usalama na pia kwa ufanisi kila wakati.

Mimi hupenda sana kuwasiliana na watu kwa kutumia maneno ya heshima, maneno ya wazi. Mimi pia husikiliza kwa makini ili niweze kumuelewa mwenzangu. Mimi hutumia pia lugha ya mwili kuelezea hisia na pia mimi huuliza maswali pahali ambapo sielewi. Mimi pia huepuka migongano sana sana pahali ambapo hatuelewani mimi huona hiari kuenda. Mimi hutumia simu baru pepe pia mitandao ya kijamii kwa ufasaha na pia nakikisha mawasiliano yangu ni heshima ya maana na kueleweka wakati wote.

Ninapo tumia teknolojia ya sauti, mimi huchukua simu au kompyuta na kuzungumza, mimi huweza kurekodi na kusikiliza pia ujumbe. Hii inasaidia kuwasiliana kwa haraka na marafiki familia, pia kufuata mafunzo, kuburudika na muziki, kurekodi mawazo ya kikazi na pia kushiriki taarifa kwa urahisi usahihi na pia kwa haraka bila kuchelewa.

Uzoefu wa kazi ambao umenifundisha zaidi ni umuhimu wa kushirikiana na wenzangu kupanga pia muda vizuri na pia nidhamu Nimejifunza kushugulikia changamoto, kushirikiana katika timu, kuboresha ujuzi wangu na kueza kufanya maamuzi ambayo ni sahihi. Nimeweza pia kudhamini kazi kwa bidii ambayo naitia na pia nimeweza kujifunza uvumilivu mawasiliano bora na jinsi ya kufanikisha malengo kwa ufanisi hapo kazini.

Mafanikio ya kibinafsi ambayo nimenaweza kuttamini hapo kazini ni kama kupokea sifa, cheti, pongezi, kutoka kwa mwajiri au wenzangu Hii inahamasisha kufanya kazi kwa bidii zaidi na inaonyesha nidhamu, kujituma na kushirikiana vizuri na wengine Pia inaongeza motisha, kujiamini, furaha na kurithika kibinafsi huku nikiboresha ufanisi na ubora wakazi yangu kila siku.

Chombo cha muziki ambacho napenda ni gitaa kwa sababu ninaweza kutoa midundo ya kuvutia, naweza kuimba pamoja na pia naweza kuunda nyimbo za kipekee. Kinafanya furaha, kinachangamsha hisia na pia kuniruhusu kujieleza kwa ubunifu. Pia ni rahisi kubeba gitaa, ni rahisi kuzungumza na wengine kwa pamoja na pia kunipa starehe kila ninapocheza au kusikiliza.

Ninapenda kusikia radio kwa sababu hutoa habari za haraka, hutoa habari tofauti tofauti, za burudani, za muziki, pia kuna vipindi vya elimu, pia kuna nasaha katika dini mbalimbali, pia hunisaidia kufahamu matukio ya ndani na nje ya nchi, kuongeza maarifa, kufatilia michezo na siasa, na pia kunipa furaha pamoja na kumbukumbu nzuri za nyimbo, michezo na mazungumzo ya radio kila siku.

Kuweka malengo ya kila mwezi kazini kunahitaji kwanza kutambua majukumu muhimu, kuweza kuyapanga kwa kipa umbele na kuyagawa kwenye hatua ndogo ndogo, naandika malengo kwa uwazi naweka muda wa kufanikisha na pia kufuata maendeleo kila wiki. Natafuta pia msaada unapohitajika na nahakikisha malengo ni halisi yanayopimika na yanayoweza kufikiwa ili kuongeza ufanisi kazini.

Wakati wa wasiwasi mimi hupumzika kwa kina, mimi huzungumza na mtu ambaye naamini na pia kuandika mawazo yangu pale ambapo nina fikra nyingi na siwezi kubainisha. Pia mimi hufanya mazoezi au kutembea napumua kwa utulivu napanga suluhu za tatizo na pia kuzingatia mambo mazuri. Hii unisaidia kupunguza hofu, kudumisha amani ya akili na kupata uwazi wa kufikiri kwa busara.

Mimi huenda maktabani mara kwa mara, angalau mara mbili, tatu kwa wiki. Mimi huenda kusoma vitabu, pia kufanya utafiti na pia kuongeza marifa. Hii hunisaidia kujifunza mambo mapya, kupata taarifa sahihi, kuimarisha pia ujuzi wa kujisomea na kukuza nidhamu ya kitaaluma, pamoja na urahisi wa kupata rasilimali muhimu kwa masomo na maendeleo ya kibinafsi.

Ndiyo, mimi niko mbunifu, natengeneza mawazo mapya, naweza pia kutatua matatizo kwa njia za kipekee, na pia naweza kuunda vitu vinavyovutia. Mimi ninatumia rasilimali zangu kwa busara, najaribu pia mbinu tofauti, nashirikiana na wengine, na pia kufikiria kwa kina. Ubunifu wangu unanisaidia kufanikisha malengo yangu, pia kuonyesha kipaji na kuleta suluhisho bora maishani.

Kinyuaji ambacho napenda ni kahawa kwa sababu hunipa nguvu za kuamuka na kunisaidia kuzingatia mambo mazuri Pia hunipa nguvu wakati ambapo usiku imeisha na ni mechoka na naweza kufanya jambo mbili tatu kabla niweza kulala ladha yake nitamu na harufu yake huvutia Pia hunisaidia kupumzika kidogo wakati wa mapumziko, kuongeza makini na pia kufurahia muda wangu wa faraha na kunipa furaha kila ninapoinywa.

Ndiyo nimewahi kujifunza kupiga gitaa, nimefunzwa kupiga gitaa kwa kuanza na kujifunza misingi ya mziki kama vile vile abu na midundo. Nilifundishwa kushikilia gitaa vizuri, kushika mzizi wa mziki, kupiga midundo rahisi, pia kusikiliza na kuiga sauti na pia kuendelea kufanya mazoezi kila siku Mafunzo haya yamenisaidia kuunda nyimbo, kuimba pamoja na kuonyesha kipaji changu cha mziki.

Mimi huweka nenosiri kuna husisha kuchagua mchanganyiko wa herufi namba na alama zisizotarajiwa. Mimi huhakikisha kuwa ni neno gumu ambalo haliwezi kudhaniwa kwa urahisi na mimi huwa situmii njia langu au tarehe ya kuzaliwa. Mimi huandika sehemu salama au natumia meneja ya nenosiri ili nisishirikishe watu wengine na mimi hubadilisha mara kwa mara ili kulinda usalama wa akaunti na data zangu pale mtandaoni.

Mimi hupenda majira ya masika kwa sababu kuna mvua nyepesi, anga safi na mimea yenye rangi nzuri, yanahamasisha furaha, michezo ya nje na shughuli za familia. Pia hewa huwa safi zaidi, joto ambalo linafaa, ambalo halichomi na pia mwanga wa kutosha kwa shughuli za kila siku huku nikifurahia uzuri wa asili na starehe ya kila wakati.

Timu bora ya rugby kule marekani ni yenye wachezaji hodari, wenye mshikamano na nidhamu. Wanacheza kwa nguvu, mikakati mizuri na mshikamano wa timu. Mafanikio yao huwahamasisha mashabiki na kuwapa furaha kuona mchezo na pia huonyesha dhamani ya kushirikiana. Uvumilivu, bidii ili kufanikisha malengo ya timu na binafsi.

Mwalimu wa shule ambaye namkumbuka ni mwalimu Julius, huyu mwalimu alikuwa anajituma sana, alikuwa mwenye bidii, alikuwa anarauka, alikuwa mpaka yeye anaishi bweni ambako anafunzi, walikuwa wanapaswa kuishi. Alikuwa mwalimu ambaye ilibidi ahamie karibu na shule ili aweze kufunza masaa tofauti tofauti si asubuhi si usiku alijituma sana na kujitolea sana ili tuweze kufanikiwa katika masomo yetu.

Ndiyo mimi napenda kuogelea sana, nimeweza kuogelea si katika swimming pool pekee, lakini pia nimeweza pia kuogelea baharini na samaki, napenda kuogelea kwa vile inafanya mwili wangu kutulia, inanifanya niwe makini zaidi, inafanya pia mwili wangu uchangamke, moyo, haswa na pia mapafu na pia kupumua kwangu kuna imarika zaidi.

Rafiki yangu wa karibu anaitwa Edgar, huyu ni rafiki wa toka nitoke, ni rafiki ambaye tumesoma na yeye, miaka minane katika shule ya msingi Huyu pia ni rafiki ambaye tumeishi pia mahali moja, tumekua majirani, tumetembeleana, tumecheza pamoja, tumeshiriki mambo mengi sana pamoja, tumepeana zawadi Huyu ni rafiki ambaye na muenzi, ni rafiki ambaye tunaaminiana na tunafanya mambo pamoja.

Kabla ya kulala, mimi uhakikisha ya kuwa nimemaliza shuguli zangu za siku. Mimi uhakikisha ya kuwa siko ukaribu na simu, pale ambapo nakaribia kusinzia. Mimi pia uhakikisha ya kuwa nimeweza pia kufaa maliza mambo yangu. Pia mimi uhakikisha yakuwa nimekula vizuri, lishe bora. Pia nimeayanywa maji vizuri. Na pia mimi uhakikisha ya kuwa nimeoga na mwili wangu na unaweza kuchangamuka ili niweza kulala vizuri.

Kila asubui mimi ninapo amka mimi huoga, mimi huenda pia kuswali na kumshkuru Mungu kwa kuniwezesha kuona siku nyengine Mimi pia hunywa kahawa ili kujipa makini na pia kufanya mwili wangu uweze kuchangamka kwa vile naanza siku yangu mimi pia huweza kumaliza kazi ambazo zinatakikana asubui hiyo na pia mimi uweza kula staftahi ama kiamsha kinywa kizuri chinye lishe na ndiposa niweze kupata nguvu ya kufanikisha malengo yangu ya siku hiyo.

Kujihandaa kwa mkutano kunahusisha kwanza kuangalia agenda, kujifunza mada itakayojadiliwa na pia kuandika hoja muhimu ambazo zinaeleweka na ambazo unaweza kuzitetea. Pia unafaa kuandaa vifaa kama kalamu, noti au kompyuta iliuweze kunukuu hoja muhimu na pia kuvaa vizuri, kufika kwa wakati, kuzingatia lugha ya mwili, kujiweka mtulivu na kuwa tayari kushiriki mawazo kwa wazi na heshima ili mkutano ufanikiwe kwa ufanisi.

Ndio nimewahi kushiriki mashindano, mimi nimeshiriki mashindano tofauti tofauti, nimeshiriki mashindano ya kukimbia, nimeshiriki mashindano ya soka, nimeshiriki mashindano ya kusoma, kurani na kuhifathi, nimeshiriki mashindano ya shule, nimeshiriki pia masomo ya kushindana na pale kwa hisabati na nimeweza kushinda tuzo mbali mbali Pia nimeweza kushinda tuzo katika taikwondo ambapo nilimpiga kijana mwingine na nikamshinda.

Ndiyo napenda kuzungumza kuhusu siyasa kwa sababu inanisaidia kuelewa matukio ya nchi, mamuzi ya viongozi na sheria zinazotumika. Sheria zinazotumika kuhusamasisha fikra zangu, zinanisaidia kutowa maoni sahihi, kuhelimisha wengine, pia kushirikia na katika mijadala na pia kuongeza marifa yangu kuhusu serekali, haki na maendoleo ya jamii kwa uwelewa zaidi kila siku.

Ndiyo, mimi hufuga ndege aina mbalimbali, mimi hufuga kulukulu, mimi hufuga bata, pia mimi hufuga kuku, mimi huwafuga kwa malengo tofauti, kuku mimi humfuga kwa malengo ya nyama yake na pia kwa malengo ya mayai Mimi pia hufuga bata kwa malengo tu ya manthari Sina sipendi nyama yake lakini mimi hupenda tu kuwaona Kulukulu pia mimi humfunga kwa urembo wake na umaridadi anayokuja nayo.